Mimi hutumia kompyuta kwa mambo mawili muhimu. Mambo mawili muhimu jambo la kwanza mimi natumia kompyuta kama chombo cha masomo kwa sababu mimi nafanya kozi ambayo inaitaji kozi ya kompyuta. Kwa hivyo natumia kusomea kufanya kazi za shule kama vile kufanya coding kuandika programu na pia vile natumia kompyuta kufanya mambo ya kimitandao ambayo yanaweza nipatia pesa pesa ambazo zinaeza nikimu kwa muda flani kwa hivyo pia natumia kompyuta kutafuta pesa na pia kufanya mambo kama vile kufanya biashara kuongea na wafanyi kazi wenzangu kuongea na wanakripto wenzangu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kufanya mambo ya kripto sababu kwa hivyo mimi huwasiliana na wenzangu katika kazi hizo ili tuweze kufanya mazungumzo ya kibiashara.

Lahasha! Mimi sijawahi vaa miwani hasa hadi nikiwa mdogo sijawahi kuwa na shida ya macho, kwa hivyo sioni jambo ambalo naezasema linawezafanya nivae miwani, mimi sipendelei miwani na wala sijawahi vaa miwani hata siku moja.

Ndiyo, mimi ni mpenzi wa sanaa, nimeenda kwa maonyesho mengi ya sanaa hasa nikiwa katika kidato cha pili, kidato cha tatu, pia nikiwa hapa hapa, kwenye chuo kikuu, nimeenda sanaa mingi, nimeenda maonyesho wa sanaa mingi. Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa sanaa, nawezapendelea kuenda kwenye maonyesho ya sanaa.

Ndiyo nimeshiriki katika mashindano mengi, mashindano ya mchezo ya riadha, mashindano ya kukimbia. Pia tumewahi shiriki katika mashindano ya uimbaji. Ndiyo hiyo ndo mi mashindano ambayo nimeshiriki. Hivi karibuni nilikuwa katika shindano la muziki, la kimataifa.